Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na kwa hatua ndogo ndogo. Kwanza napenda kusoma au kusikiliza maelezo ya msingi ili kuelewa wazo kuu. Baada ya hapo, najifunza zaidi kwa kujaribu mwenyewe. Kwa mfano, kwa kufanya mazoezi, kuandika au kuuliza maswali. Pia napenda kujifunza kupitia mifano halisi kwasababu hunisaidia kuelewa kwa urahisi kuliko nadharia peke yake. Kujadiliana na wengine hunisaidia kuona mtazamo tofauti na kurekebisha makosa yangu. Ninapokosea, nachukulia hilo kama fursa ya kujifunza zaidi badala ya kukata tamaa. Mwisho napenda kurudia kile nilichojifunza ili kukumbuka vizuri na kukitumia katika maisha ya kila siku.

Natumia programu mbalimbali mara nyingi kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Programu za mawasiliano kama WhatsApp au Telegram na zitumia kuwasiliana na marafiki, familia na kwa kazi. Pia natumia Facebook, Instagram na Twitter kufuatilia habari, burudani na mitandao ya kijami. Kwa masomo wa ukazi, natumia Google Chrome kwa kutafuta tarifa, Gmail kwa Barua Pepe na Google Docs au Microsoft Word kwa kuandika kazi. YouTube ni muhimu sana kwangu kwa kujifunza kupitia video na mafunzo. Kwa usafiri na malipo, natumia Google Maps na Mpesa. Programu hizi unisaidia kunirahisisha mawasiliano kujifunza na kupanga shuguli zangu za kila siku.

Napanga kazi zangu kwa kuwanza kutambua mambo yote ninayotakiwa kufanya. Kwanza, huandika orotha ya kazi zangu ama kwenye daftari au kwenye simu. Pada ya hapo, uweka kipaumbele kwa kazi muhimu au zenye muda mfupi wa kukamilika. Napanga muda wangu kwa kugawa kazi kwa vipindi ili nisiwe na msongo wa mawazo. Pia, hujaribu kumaliza kazi ngumu mapema wakati badu nina nguvu na umakini. Kila ninapo maliza kazi, huangalia maendelewo yangu ili nijue kilicho baki. Ikiwa kuna mabadiliko, upadilisha mpango wangu kulingana na hali. Njia hii unisaidia kuwa na nidhamu, kuepuka kusahau kazi na kutumia muda wangu kwa ufanisi.